Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Sa tatu usiku? Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpia. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Napenda harufu nzuri, harufu ulo wa mafuta wa Valon Ambao ni mafuta ambao unopendeza sana ni aina la maua naweza sema kuwa ni aina la maua. Pengine manake ni limeundwa kutokana na maua. Na nakumbuka pia naishi karibu na hizo. Na pia kitu ambacho naeza kusikia kila wakati. Nikisikia harufu hilo, inanikumbusha mazingira yetu. Ule mandhari, ule hewasafi wa mazingira naeza kuipata vizuri. Nikipata harufu hiyo na hisi kutulia. Manake ni kitu nzuri sana. Asante.

Huwa nakunywa chai, pengine kahawa sii kitu cha kawaida na sii enye bei rahisi kulinganishwa na chai, ndio manake mimi huchukua chai. Eeh, kucha langu naandaa asubuhi, asubuhi ule wakati ambapo nimetoka kuamka, ndipo naandaa chai yangu, naongeza sukari peke yake, siongezi tangawizi ambao wengi wanapenda kufanya hivyo. Na pia napenda kuikunywa asubuhi na pale nyumbani. Ule wakati ambapo nimeamka asubuhi, bila chai sihisi vizuri, lakini manake ni kitu ambaye nimeizoea asante.

Mahali ambapo pana kimia ilikuwe na ule utulivu. Pia ni mahali ambapo unaeza kutulia. Kutokana na vitu vyingi kama ulikuwa na uchovu unaeza fika hapo na upunzike bila yeyote kukusumbua maanake ule kelele wakati mwingine huweza kuwa kitu ambacho kina sumbua sana. Asante.